Michezo ya mchezo ya ubao ni ya ina nyingi, kama vile drafti, chesi, scrubble, mchezo wa ludo, monopoly, na kuna mchezo wa ubao ambao watu hutumia punje za mahindi ya ama nini kuingiza kwa shimo wakitoa. Hilo sijaeleza kulijua sana lakini napenda kucheza drafti kwa sababu ni rahisi unaeza ukatengeza drafti yako hapo ukatumia vipekee na kuendelea kucheza mkuwa wawili na inanisaidia sana wakati mwingi kusongesha muda na kunipa amani ya moyo.